Natumia wifi mtandaoni kwa sababu ni ya haraka, dhabiti na rahisi kutumia. Wifi huniruhusu kupata taarifa kwa urahisi kutembelea tovuti bila kukatika na kusoma au kutazama maudhui ya mtandaoni kwa ufasili. Pia kutumia wifi hunisaidia kuua gharama za data ya simu hasa ninapo vinjari kwa muda mrefu. Unirahisishia kujifunza mambo mapya, kuwasiliana na wengine na kuendelea katika kupata taarifa za kisasa kwa urahis na uakika.

Wiki huanza kwa kupanga kazi zote, kufanya kikao cha usalama na kukagua vifaa, pamoja na maendeleo ya awali. Katika siku za katikati ya wiki, msimamizi hufuatilia utekelezaji wa kazi, kuhakikisha ubora na usalama vinafuatwa, kupakia vifaa na kurekodi maendeleo ya kila siku. Mwishoni mwa wiki na kagua kazi zilizofanyika kuhakikisha usafi wa eneo la kazi, kuandaa ripoti ya maendeleo na kupanga kazi za wiki inayofuata. Pamoja na hayo kulipa wafanyikazi kwa kazi iliyofanyika kwa wiki mzima. Jumamosi hutumika kama marekebisho madogo au ukaguzi wa vifaa. Huku jumapili ikiwa ni siku ya mapumziko ispokuwa pale panapokuwa na dharura hau panapo ninapo hitajika.

Napenda sana wali na maragwe kwa sababu ni chakula rahisi, kitamu na kinacho toshelesha. Mchanganyiko wa wali laini na maragwe yaliyo pikwa vizuri hunipa ladha ya kipekee na hunifanya njiskie nimeshiba kwa muda mrefu. Ni chakula kinacho patikana kwa urahisi na kinafaa kuliwa wakati wowote wa siku. Zaidi ya ladha wali na maragwe hunipa nguvu na virutubisho muhimu kwa mwili. Chakula hiki hunikumbusha unyenyekevu na viraja ya nyumbani. Kwangu wali na maragwe si chakula tu. Bali ni mlo ninao upenda kwa dhati na ninao ufurahia kila ninapo ukula. Na ni rahisi kutayarisha na hunisaidia ku.

Mimi husikiza mziki ninapokuwa nimechanganyikiwa au nimefurugiwa au wakati nikona wasiwasi kwa sababu unisadia kutulia na kurejesha amani ya moyo. Mziki hunipa na fasi ya kujitenga kwa mda na mawazo yanawenisumbua na kunifanya nisingatia sahuti na maneno ya nawe nifariji. Unapo cheza mziki au mziki na upenda uhisi mzigo moyoni ukipungua taratibu. Zaidi ya hayo, mziki unisaidia kuelewa au kudhibitisha hizi ya sangu. Wakati mwingine, unifaya njisikie nimeweleweka hata bila kusungumza na mtu. Aina tofauti za mziki unisaidia kulingana na hali niliopo. Mziki wataratibu unituliza huku mziki wakusisimua, uniyongeza nguvu na matumaini. Kwa ujumla kusikiza mziki minjia yangu ya kujitunza kupunguza msongo wa mawazo na kurejesha utulivu wakili na moyo wangu.